Kwa kawaida mimi humshukuru mungu kwa kuwa huwa siji huwa sigonjeki sana mara ya mwisho niliyenda hospitali ni ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini na mbili wakati wa nilikuwa na maumivu ya tumbo tumbo ilikuwa inaniuma sana lakini kwa hivi sasa miaka imepita kama miaka tatu sijaenda hospitalini nina huwa na najitunza afya yangu nafanya mazoezi na hula chakula kizuri na nakunywa maji kwa wingi alafu pia napenda kufanya mazoezi sana ndiyo maana na mshukuru mwenyezi mungu kwa kunieka sijaenda hospitali miaka mitatu iliopita hivo nimekawia sana kuenda hospitalini.

Mimi ni kwa napenda mazingira yangu. Na kwa sababu mimi ni mwana mazingira. Huwa nafanya juhudi sana ili niweze kupunguza matumizi ya plastiki. Kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo nzuri sana kwa mazingira. Na njia ambazo mimi hutumia ni ninaponunua mimi hutumia mifuko ya vitambaa. Badala ya mifuko ya plastiki. Na huwa nachagua bidhaa zilizo kwenye vifungashio vya karatasi kioo au chuma. Na huwa nanunua kwa wingi ili kupunguza vifunganishio vingi. Na kwa vinyoji na chakula huwa wakati natumia chupa ya maji. Huwa situpi, huwa najaribu niweze kuitumia tena. Huwa naepuka chupa na vikombe vya plastiki vya matumizi ya mara moja na huwa nabeba sanduku la chakula ili niweze kuwa situmii viplastiki na nikiwa nje huwa naepuka sana kutupa vijiko uma sahani na majani ya plastiki huwa napenda kutumia vya vyuma au vya mbao na kwa bidhaa za nyumbani huwa nanunua sabuni badala ya chupa za plastiki huwa nachagua bidhaa za kujazia pamoja na brush za meno na mianzi. Na hatua ukianza na hatua moja tu tayari unachangia kwa kulinda mazingira.

Mimi huwa napenda kusoma vitabu vingi, lakini sana sana huwa napenda sana kusoma vitabu vya historia. Na vitabu vya historia huwa napenda vitabu vya historia vinavyoelezea kuhusu asili ya kiafrika, pamoja na asili ya dunia mzima. Na katika historia ya Afrika huwa nimependa sana kitabu cha 'A History of Africa' kilichoandikwa na John Fage. Halafu na 'The Scramble for Africa' iliyoandikwa na Thomas Parkenham. Na katika historia ya dunia, nimependa kitabu cha 'The Silk Roads' by Peter Frankopan na 'Sapiens A Brief History of Humankind' iliyoandikwa na Yuval Noah Harari. Na katika historia ya Afrika mashariki, huwa nimependa kitabu ilikuwa kinaitwa 'Zamani Zamani' Ambapo ni kitabu cha kiswahili kuhusu historia ya jamii za Afrika mashariki.

Rafiki yangu wa zaidi, wa karibu zaidi, anaitwa Havier Okuche. Na ni mwanaume wa miaka thelathini. Na nimemjua saai takriban miaka kumi. Tulijuwana kupitia rafiki wangu wa zamani wa shuleni ambaye alikuwa anaitwa Eugene. Na tulipatana tu kighafla. Tulikuwa tukipatana mara moja moja. Na tukaanza kupiga gumzo, pole pole tukaanza kupatana mara mingi. Wakati huu tulipatana tulikuwa bodo vijana, tulikuwa tumependa kubugia mvinyo. Kuwa tunaenda tunakunywa mvinyo ambao ulikuwa wa pesa kidogo pamoja na kusherekea na kutongoza wanawake. Ni rafiki wangu ni wa dhati sana. Wakati ambapo nina shida, huwa ananisaidia. Na wakati pia ambapo anashida, ananisaidia. Na shida tu huwa haimanishi fedha wakati mwengine labda kuna shida za kifamilia au unahitaji mtu wa kuongea naye. Ni rafiki ambaye ni mzuri sana na ningependa kuendelea kuwa rafiki yake kwa muda mrefu sana.

Mimi huwa napenda sana kuogelea. Mara ya kwanza nilipoogelea nilikuwa katika darasa la pili. Na mara ya kwanza nikienda kuogelea nilikuwa na uwoga sana kuingia katika maji. Kukua ilikuwa ni mara yangu wa kwanza kujaribu kuogelea. Nilikuwa na uwoga sana lakini nilijitahidi zaidi. Kujifunza wakati ambapo bila wakati ambapo bado mimi ningali mdogo. Na nilifunzwa na mwalimu ambaye alikuwa ni mwalimu mzuri sana. Alinitoa uwoga. Na tangu hiyo siku nimekuwa nikipenda sana kuogelea. Mara ya konza nilipoogelea niliogelea katika swimming pool ya kuogelea ya kisasa. Na siku hizi pia hwa naenda kuogelea katika bahari hindi wakati nipo katika likizo. Ama naenda kuogelea katika ziwa Victoria. Wakati ambapo ni meenda kutembelea wazazi wangu kule siaya county.

Mimi ninapotaka kustarehe, mara kwa mara huwa, mara kwa mara huwa nina penda sana kujumuika pamoja na familia pamoja na ndugu. Na tunapojumuika huwa na pendelea sana, tukiandaa chakula mapochopocho, ambayo atujezoea kula iyo siku pamoja na kuchoma nyama pamoja pia na kunywa mvinyo na kupiga gumzo. Lakini kwamara nyingine huwa pia nina penda kustarehe ni napo kuwa na familia yangu ndogo. Kwenda katika likizo kidogo, katika county ya Mombasa kama vile pwani. Kwenda katika kilifi, diani, kutembea na kuona maandhari, mazuri. Na pia ni napo taka kustarehe. Wakati ambapo niko peke yangu tu hua ninaenda kuona mpira pamoja na marafiki zangu ambao ni mashabiki wa Manchester United pamoja na timu ya gormahia ndio, nina penda kustarehe kwa sababu napofanya kazi sana. Akili pia huwa inachoka sana.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kuwa taarifa zinafika kwa wakati, kwa usahihi na pia kwa heshima. Haya ndiyo mambo muhimu ambayo mimi huzingatia kazini. Uwazi na usahihi, natoa taarifa zilizo wazi, fupi na sahihi. Naepuka uvumi na taarifa zisizo za uhakika. Na kuna kusikiliza kwa makini, kusikiliza mawazo ya wengine kabla ya kujibu. Hii uongeza mawasiliano na uelewano na kupunguza migogoro. Heshima na taaluma, mimi hutumia lugha ya heshima pamoja na kutambua tofauti za watu kwa kuwa kuna umri na watu cheo na utamaduni tofauti. Na pia kuzingatia muda sahihi, kuwasiliana kwa wakati unaofaa. Ili kuepuka kuchelewesha taarifa muhimu. Na njia sahii ya mawasiliano ni pamoja barua pepe kwa taarifa rasmi, simu au ana kwa ana ya haraka, mikutano na pia kujadiliana. Na kwa wakati mwingi ni muhimu kutoa maoni au kupokea maoni yako. Na ili kule, kuboresha kazi na huwa na jitahidi nisimlaumu mtu. Na pia kazini kwa mawasiliano kunahitajika usiri sana, kwa kazi na pamoja na wateja. Na kuhakikisha kuwa ujumbe umeeleweka. Unaweza uliza na kusema, je, tumeleewana? Kwa kifupi mawasiliano bora kazini hujenga uaminifu. Huongeza ufanisi na hupunguza migogoro.

Mimi huwa sipendi kuchelewa. Mimi ni mtu wa kuwahi. Umuhimu wa kuwa mtu wa kuwahi ni mkubwa sana katika maisha ya kazi, shule na pia jamii kwa ujumla. Kwa sababu mimi huwa napenda kuwahi, huwa ni kwa sababu huwa inaonyesha nidhamu na uwajibikaji. Huwa kuwahi huonyesha kuwa unajali majukumu yako, watu wanakutambua kama mtu anayeaminika. Huwa inaongeza heshima pamoja na uaminifu, wakubwa, walimu na waajiri hukuheshimu zaidiz na huwa inaongeza imani kwa wenzako. Na pia huwa huongeza ufanisi kazini, kuwahi hukupa muda wa kupanga kazi zako, kupunguza msongo wa mawazo kwa haraka haraka. Na huimarisha taaluma kwa kuwa kuwahi ni sehemu ya maadili ya kazi, huongeza nafasi za kupandwa cheo au majukumu zaidi. Na kuwahi pia hupunguza mgogoro, huwa hauta hutakuwa umeweka wengine wakikusubiri na wakakukasirikia baadae. Na pia huwa inajenga mahusiano mazuri kazini pamoja na shuleni. Na huwa inaokoa muda pamoja na rasilimali. Kuepuka kuchelewa, kunazuia, kurudia kazi au kupoteza fursa za kazi. Kuandaa na pia kuwahi huandaa akili yangu kwa mafanikio kwa kuwa hukujengea tabia ya kujipanga na kujiamini. Kwa kifupi kuwahi ni ishara ya heshima, kwa muda wako na pia kwa wengine.

Kwa kawaida, mimi huwa sipendi chakula cha haraka. Chakula cha haraka ni chakula kinacho andaliwa na kutolewa kwa muda mfupi. Kwa mfano kama vile chipsi na kuku, kuku ambao wanakaangwa, kutumia mafuta ambao yametoka katika makampuni. Kama vile baga, hotdog, sambusa, soseji, mishikaki, donati. Kwa kawaida huwa sipendi vyakula vya haraka kwa kuwa hua si vyakula vya afya. Na wanaopenda chakula za haraka ni kwa sababu wanataka kuokoa muda kama mimi wakati moja labda mara moja kwa mwezi nitaagiza chakula cha haraka kama vile chipsi na kuku kwa kuwa sipendi kula sana lakini mara moja kwa moja kukua wakati mwingine naupenda kwa kuwa kina ladha inao pendwa na ladha tamu na pia husaidia wakati unapokuwa katika haraka au safari. Shida ambazo zina ya chakula cha vya haraka ni huwa vina mafuta mengi pamoja na sukari ambazo si nzuri kwa afya ya binadamu na pia huwa inaongeza unene na magonjwa ya moyo na huathiri afya ukivitumia mara kwa mara. Huwa nashauri wenzangu kupunguza kuyakula mara kwa mara na kuvikula tu wakati ufao chakula vya vyakula vya haraka vinafaa kuwa wa muda mfupi lakini kwa afya bora chakula ya kupika nyumbani ndiyo mzuri mimi sipendi chakula cha haraka.

Kwa kawaida katika kazini, muda wa mwisho huwa ni muhimu sana kwa kusaidia kupanga vitu na pia kuonyesha nidhamu. Na njia rahisi ya kushughulika mimi ambaye hutumia kushughulikia muda wa mwisho ni huwa napanga kazi mapema naanza kazi mara tu ninapoipokea. Nagawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo na kutengeneza kwa ratiba pia naandika kazi zote na muda wa mwisho napanga kazi kulingana na umuhimu wake na napenda sana kupea kazi muhimu sana kipaumbele na zile za haraka na pia kuepuka kuahirisha kazi kuepuka usumbufu kupunguza matumizi ya simu na mitandao na wa kijamii kutafuta sehemu tulivu ya kufanya kazi ninapofanya kazi na pia kutumia vikumbusho kama vile after alarm kalenda na daftari za kazi na huwa ili kunikumbusha muda wa mwisho na huwa nawekeza muda wa ziada ili niweze kumaliza kazi kwa haraka na pia nawacha muda wa marekebisho. Na wakati ambapo ninahitaji msaada na naona siwezi maliza kwa wakati nawasiliana mapema. Na wakati mwingi pia ninakofanya kazi pia ninapumzika na kulala ya kutosha ili akili iwe inafanya kazi vizuri. Kwa kifupi usimamizi mzuri wa muda, hupunguza msongo wa mawazo na kusaidia kufikia malengo kwa wakati.